Kwa sasa spendi kucheza au kutazama mchezo wowote. Kwa sasa naeza sema shuguli ambayo naeza ifanya kwa sasa ni kuendesha baiskeli. Lakini kwa sasa hakuna mchezo wowote ambayo naitazama ama hakuna mchezo wowote ambayo naicheza.

Naweka afya nzuri kwa kupika na kukula chakula ambayo ikona manufaa katika mwili wangu alafu pia naamini kufanya mazoezi inasaidia kubunisha afya yangu ndiyo na pia kukunywa maji inayotosha.

Napenda mtaa wangu juu ni mtaa ambao unavutia kwanza juu ikona mimea, ikona mti, kwa hivyo kuna hewa safi. Ya pili, napenda mtaa huu juu ikona usalama, sijasikia mambo ya wezi sana sana, alafu mambo ya sababu ya tatu napenda mta huu juu ikona familia nyingi.